Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni mahali panapo, panapo nipa utulivu na faraja na ninapo jisikia kuwa uhuru. Chumbani ninacho kipenda ni chumba changu cha kulala napenda chumba hiki kwa sababu ni mahali pa faragha kupumzika. Katika chumba hiki, hupumzika, hulala, husoma kidogo na wakati mwingine husikiliza mziki. Shughuli kuu zinazofanya ni kupumzisha mwili na akili, kupanga mawazo na kujiandaa kwa siku inayofuata nikiwa ndani ya chumba hicho najisikia salama, mtulivu na mwenye amani ya moyo.

Ndiyo, napenda mvua. Mvua hunipa hisia ya utulivu na upya. Hasa ninaposikia matone yake yakigonga paa au ardhi. Harufu ya udongo baada ya mvua hunifanya nijisikie nikiwa nimetulia na karibu wa maumbile. Pia napenda mvua kwa sababu hufanya mazingira yawe mazuri na ya kijani.